Muda na familia yangu napenda kutumia kwa kukaa nyumbani, kama ni siku za mapumziko jumamosi na jumapilii, hasa napenda sana kukaa nyumbani na familia. Napenda kupika chakula kizuri, kula pamoja na familia, kujumuika pamoja, kubadilishana mawazo, na kushauriana mambo mbali, na pia kuskiza changamoto za mtu mmoja baada ya mwingine kwa hivyo. Mara nyingi, siku ambazo ni za mapumziko jumamosi na jumapili napenda kukaa na familia nyumbani na kupumzika. Na pia wakati mwingine huwa napenda kutoka na familia na kuenda sehemu mbalimbali za michezo na za burudani. Kwa hiyo, wakati mwngine muda wangu na familia huwa nawatumia kwa kutoka na kuenda kukaa sehemu ambayo ina viburudisho kama vile kwenye fukwe za bahari na kuweza kupumzika huko. Na pia siku ambazo ni za sikukuu za mwisho wa mwaka napenda pia kujumuika na familia yangu kwa kukaa pamoja, kusherehekea pamoja, wakati mwingine kusafiri kuenda sehemu mbali mbali kama vile Zanzibar, Ngorongoro au Serengeti kuenda kusherehekea uko kwa hiyo. Hizo ndo njia ambazo huwa napenda kutumia muda huo na familia yangu kwa kukaa nao pamoja, kuenda maeneo mbalimbali, kupika chakula kizuri na kuhakikisha kwamba nakuwa nao karibu kwa wakati wote ambao nakuwa niko kwenye mapumziko yangu.

Mahari pazuri ambapo ni mewai kusafiri ni mewai kwenda ngorongoro. Ni mewai kuenda ngorongoro kleta pamoja na serengeti. Nilienda maeneo hayo na ni maeneo ambayo ni mazuri ni vifutio vizuri vya utalii. Moja kati ya vifutio vikubwa vya utalii duniani ni serengeti pamoja na ngorongoro. Kwa hiyo, mwisho wa mwaka uliopita, nilisafiri mimi na familia yangu na kwenda kuendakuangalia mandhali ya mbuga ya ngorongoro kwa moja na mbuga ya sirengeti. Kwa hiyo, ni mahali ambapo ni pazuri pana watarii wengi na ni pana kivivutio vingi, wanyama, wazuri ambao unawaona kwa karibu sana. Kwa hiyo hili ni eneo moja ambalo nilikuwa na ndoto za kwenda kulitembelea siku moja na nikafanikiwa kwenda mwisho wa mwaka Hili ni eneo ambaro sio mbari kwenda harina gharama kubwa na pia ni eneo ambaro linafikika kiulahisi kabisa Mapokezi yao ni mazuri kwa wale viongozi ambao wana kuongoza wana kutembeza katika mbuga ni wana ujuzi na ustaarabu wa hali yajuu kwa hiyo moja kati ya mahali pazuri nilipo wai kuenda kutembelelea usafiri ni pamoja na ngorongoro na sirengeti mbuga ya wanyama haya ni maeneo ambayo ni mazuri na naweza ni kashauri mtu kama unatamani siku moja kutembelea mahali pazuri Basi usafiri na kuenda ngorongo kwa hiyo katika ya maeneo ambayo ni mewahi kutembelea na kusafiri pazuri ni ngorongoro pamoja na sirengeti.

Na sherehekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza kwanza wale ambao wameeza kufanikisha mafanikio haya kueza kutokea. Huwa nasherekea nao kwa pamoja. Kwa kuwa tuna ofa mbalimbali ambazo huwa zinatolewa kazini kwetu pale ambapo timu yangu imeweza kufanikisha jambo fulani nzuri la maendeleo kazini kwa hiyo. Huwa kuna ofa inatolewa, tunaenda mahali, tunakaa pamoja, tunaburudika na kujumuika na wafanyakazi wenzangu pamoja na watu wengine ambao sio wafanyakazi wa ofisi yetu kwa hiyo mafanikio ya timu Hapa nazungumza kwa upande wa ofisi ambayo nafanyia kazi pamoja na wafanyakazi wenzangu mara nyingi huwa kuna kipinde, ambacho kuna tathimini inafanyika Kuanzia mwanzo baka mwisho tulipoweza kufikia kwa kazi husika inafanyika tasmini na wakaguzi wanakujia wanafanya ukaguzi ndani ya muda fulani na kuweza kutoa matokeo na taarifa ambayo ni sahihi taarifa hiyo ndio huwa inata inatoa mwongozo kwamba tumeweza kufanikiwa vipi katika kazi ambayo tumeifanya Kwa hiyo mara nyingi taarifa ikiwa nzuri mafanikio ya timu yangu Mimi huwa tunapewa ofa kwenda kutembea maeneo mbalimbali, kuburudika, kuenjoy na kujumuihika na watu mbalimbali Kwa hio hivyo, ndivyo ambavyo mimi huwa nasherekea mafanikio na timu ambayo nafanya nayo kazi.

Chumba ambacho nakipenda zaidi ni chumbani kwangu ambako mimi nalala. Kwa hiyo chumbani ni sehemu ambayo naipenda kuliko vyumba vingine nyumbani kwangu. Hicho ndio chumba ambacho nakipenda na chumba hichi nakipenda kwa sababu kina kitanda kikubwa, kinakiti, cha ofisi, kinameza. Kwa hiyo napenda kukaa chumbani kwangu kwa sababu maranyingi huwa natumia muda mwingi kukaa kwenye meza ambako huwa nasoma vitabu na kuandika vitu mbalimbali Wakati mwingine kazi za ofisini kwangu huwa nazifanyia kule chumbani kwangu. Kwa hiyo shughuli ambazo huwa nazifanya chumbani kwangu mara nyingi ni kufanya kazi zangu Baadhi ambazo nimejibakiza za ofisini kwangu huwa nazimalizia chumbani kwangu na huwa pia najisikia vizuri sana nikiwa ndani ya chumba changu kwa sababu ni chumba ambacho kina utulivu mkubwa, kina madirisha makubwa yanayo ingiza hewa kwa urahisi kabisa na ni chumba ambacho hua nakifanyia usafi mimi mwenyewe kila siku kabla sijatoka sijaenda popote kwa hiyo Nikiwa ndani ya chumba hicho huwa najihisi furaha, najihisi utulivu, najihisi akili yangu kutulia na kuweza kufanya mambo yangu yote ambayo natakiwa kuyafanya kwa utulivu Basi kuna kubuguzi ya mtu wa nje wa aina yoyote ile kwa hiyo chumba changu, chumba cha chumbani, ndo chumba ambacho nakipenda kuliko vyumba vyote.

Stadi ya muhimu katika kazi yangu ni stadi ya uandishi. Katika kazi yangu mimi naandika sana kwa sababu hua natoa taarifa kwa maandishi. Kwa hio katika moja kati ya stadi ambazo na niza muhimu na nazitumia sana katika kazi yangu ni kuandika. Naandika taarifa mbalimbali za wa nazohusu wagonjwa Naandika taarifa mbalimbari zinazohusu magonjwa na kipi ambacho kinaendelea katika hospitali na zaanati ambayo mimi naifanyia kazi kwa hio Stadi ya uandishi ni stadi ambayo nimekua nikiitumia zaidi Naakikisha kwamba naandika vizuri, maandishi ambayo ya natamkika kwa uraisi, mwandiko ambao ni mzuri, umna ambao umenyooka kiasi kwamba mtu akisoma apatishida kuelewa kilichoandikwa. Kwa hio hii ni stadi ambao mimi nimekuwa nikijifunza mda mrefu, stadi ya uandishi naandika kiswairi, fasaha kabisa ni kama ni kingereza, kingereza fasaha ili mtu. Anaesoma lipoti hiyo aakikishe kwamba anaielewa 'zuri Haimletei shida katika kuelewa kipi kimeandikwa na kipi kinazungumziwa kwa hio hiyo ni stadi ambayo Nimekuwa ni kiakikisha kwamba inakua bora kwangu mimi kila siku kwa hio moja kati ya stadi ambazo ni zamuimu kwene kazi yangu ni stadi ya uandishi Stadi ya uandishi naitumia kila siku katika kazi ambayo mimi naifanya Naakikisha kwamba nakua bora.

Njia ambayo naitumia kupumzika ni huwa natumia muda mwingi kusoma vitabu pasipo kufanya kitu chochote. Mara nyingi huwa nakaa ndani kwangu na kuchukua kitabu na kusoma vitabu ambavyo inahusu hadithi mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo ni ya kujielimisha. Kwa hiyo wakati mwingi ambao huwa nakuwa napumzika huwa natumia katika kusoma vitabu mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo huwa naitumia na njia hii nilijifunza muda mrefu kidogo pale ambako nilikuwa nimeshaanza kazi baada ya kutoka kazini nikichoka sana huwa naingia chumbani kwangu najifungia na kupumzika kwa kusoma vitabu. Muda ambao huwa nautumia kupumzika ni muda ambao hauzidi lisaa limoja. Kwa hiyo huwa natumia kusoma vitabu ndani ya muda huo nakuwa nimemaliza kabisa kusoma kitabu changu. Njia hii imekuwa ikinisaidia sana kupumzika. Mara nyingi wakati nakuwa nimetoka kazini, nimechoka, nakuwa nakaa nasoma vitabu mbalimbali na kutuliza na akili yangu. Na huwa najihisi vizuri baada ya kupumzika. Najihisi mwili umepumzika. Mwili umepata muda wa kutulia kwa ajili ya kuendelea na majukumu yangu ya kazi kwa siku inayofuata. Kwa hiyo huwa najihisi vizuri huwa najihisi mwenye amani.

Wafanyakazi wapya nawakaribisha kwa kuwa pokea vizuri na kuwa elekeza kila kitu kuhusu ofisi yetu na utalatibu mzima wa kazi jinsi ulivyo. Kwa hiyo huwa na wakaribisha na kwa kuhakikisha kwamba nimewaonyesha kila chumba cha ofisi katika hospitali ambayo mimi nafanya kazi na watu nawatambulisha kwa wafanya kazi ambao wamewakuta kwa kuwajulisha kwamba kila mtu yupo kwenye kitengo gani na anahusika na nini hicho ni kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa nakifanya wakati nawapokea na kuwakaribisha wafanya kazi wapya na pia huwa tunaandaa semina ndogo ambayo huwa inawapa mafunzo na kuhakikisha kwamba wanaelewa utaratibu mzima wa ufanyaji kazi katika hospitali yetu. Na pia uwa tunakikisha kwamba wafanya gazi hawa, wanapata makazi na marazi ya kuweza kukaa, kwa kuwa huwa ni wageni, tunawasaidia katika kutafuta nyumba za kuishi, tunawatafutia nyumba za kupanga ili waweze kujipatia na wenyewe makazi yao mazuri ya kuweza kukaa. Na pia kingine huwa tunawapokea kwa kuwapa uniform za kuweza kujifanyia kazi Kwa sababu ofisi zetu zina uniform ambazo ni maalum kwajili ya kufanyia kazi Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo huwa nafanya kuweza kuwakaribisha wafanyakazi wapya.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kwanza kabisa huwa nahakikisha nafanya kazi kwa bidii Nafanya kazi kwa bidii zaidi kulingana na yale matokeo ambao niliyapata mwanzoni kama nilipata matokeo kidogo basi naongeza bidii ili kuhakikisha kwamba naongeza uzalishaji wangu katika kazi na pia huwa naongeza ubunifu ubunifu ni kitu ambacho kinasaidia sana katika kuongeza uzalishaji wa kazi Najitahidi kuangalia mbinu mbalimbali najitahidi kuangalia mbinu mpya zinazofanywa na watu mbalimbali Ikiwa ni katika mataifa mengine au hata hapahapa Tanzania naangalia watu wanafanyaje kile ambacho mimi nakifanya kwa hiyo mara nyingi huwa najifunza kutoka kwa watu mbalimbali natumia pia mitandao ya kijamii natumia kusoma katika YouTube pia kuangalia ni nini cha kufanya ili kuweza kuhakikisha uzalishaji wangu unakuwa bora pia kama kuna upungufu wa wafanyakazi basi ni njia ambayo pia huwa naitumia kuhakikisha kweli kuna wafanyakazi wa kutosha kama kuna upungufu basi naongeza wafanyakazi ili kusiwe kuna kuna kulemewa kwenye kufanya kazi wafanyakazi wakiwa ni wa kutosha basi hata uzalishaji pia unakua ni mwingi kwa hiyo hicho ndio ambacho huwa nakifanya katika kuongeza uzalishaji wangu na kuhakikisha kwamba unakuwa ni bora kila siku kila mara na kila wakati hiyo ndio mbinu na njia ambazo mimi huwa ninazitumia.

Ndiyo napenda kupiga picha. Kupiga picha ni kitu ambacho na kipenda sana kwa sababu picha zinaweka kumbu kumbu nyingi ya matukio mbalimbali ambayo yanatokea kila siku kwenye jamii kwa hiyo kupitia picha uwa naweka kumbu kumbu nyingi sana za mambo mbalimbali ya matukio ikiwa ni sherehe mbalimbali za ofisini kwetu. Huwa napenda sana kupiga picha ikiwa nimeenda kwenye matembezi mbalimbali, labda kwenye matembezi ya mwisho wa mwaka, mimi na familia yangu kuenda ngorongoro na serengeti pia napenda kupiga picha kwa sababu kupitia picha kunaweka kumbu kumbu ya maeneo hayo, na bila picha basi kumbu kumbu inakua ni ngumu sana kueka kwa hiyo, mara nyingi nimekua nikipenda kupigia picha kwa kutumia simu yangu aina i Google Pixel ambayo inapiga picha vizuri picha zinatoka kwa kiwango kizuri sana kwa hiyo picha Nikitu ambacho ni cha muhimu kwangu na nimekua nikipenda kupiga picha toka muda mrefu nina miaka mingi sana sasa hivi na nina picha nyingi ambazo nimeweza kuzipiga na kuzihifadhi kwenye simu yangu zenye matokeo tofauti tofauti mengi ambayo yalitokea miaka ya nyuma kwa hiyo huwa wakati mwingine niki nikikumbuka huwa naangalia picha na naangalia picha za ndugu jamaa na marafiki ambao nimekuwa nikiwasiliana nao, siku za nyuma, naangalia picha zao, na nikiangalia picha hizo, najisikia faraja, na nakumbuka mbali sana kwa hiyo picha, ni kitu mbacho napenda sana kupiga.

Najikinga na jua kali kwanza kabisa kwa kukaa sehemu ambazo zina vivuli, ambazo zina miti au sehemu ambayo inakivuli kizuri. Kwa hiyo wakati wa jua kali, mara nyingi huwa napenda kukaa sehemu ambayo ina utulivu, wenye kivuli kizuri ambayo itaweza ikanikinga na jua kali. Na pia kama nina matembezi wakati wa jua kali huwa napenda kutembea na mwavuli. Mwavuli pia huwa wanisaidia sana wakati wa jua inapokuwa kali zaidi. Natembea na mwavuli ambao sio wa rangi nyeusi. Natembea na mwavuli ambao ni wa rangi tofauti ili kuweza kuhakikisha umenisaidia kunikinga na jua. Kwa hiyo mara nyingi huwa nakaa sehemu ambayo imetulia yenye kivuli kizuri ambayo haina jua. Nakaa eneo hilo kwa muda mrefu kidogo na pia kupata kinywaji ambacho ni chenye ubaridi kidogo kwa sababu wakati wa jua joto huwa linakuwa juu Unapata jasho zinatoka kwa hiyo mara nyingi huwa napenda kukaa sehemu ina utulivu na kuhakikisha nakunywa maji ya baridi kidogo ili kuweza kupoza mwili na jua kari kwa hiyo, hizo ndiyo njia ambazo nakuwa nikizitumia mara kwa mara Endapo kuna kuwa kuna jua kali na nimukuwa zikinisaidia kuhakikisha kwamba najikinga na jua ili lisiweze kuniumiza. Kwa muda mrefu nakuwa nikitumia njia hizi njia hizi nakumbuka zikinisaidia sana Endapo kuna kuwa kuna jua kali ili lisiweze kuniumiza.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ambazo nakumbuka michezo mbalimbali ambayo nilikuwa nacheza na marafiki zangu. Hiyo ndiyo kumbukumbu nzuri ambayo naikumbuka wakati utoto. Michezo ilikuwa ni mingi sana na tulikuwa tunacheza kwa pamoja kwa ushirikiano mkubwa sana nakumbuka mchezo wa komborela ni mchezo ambao tulikuwa tunapenda kucheza mimi na wenzangu wakati tukiwa wadogo. Na ni mchezo ambao ulikuwa unapendwa na watoto wengi sana kwa hiyo tulikuwa tunacheza mchezo huo kwa ushirikiano mkubwa na kwa furaha kubwa sana. Mchezo wa komborela ni mchezo ambao unacheza kwa kujificha ili mwingine aweze kuwatafuta nyinyi mko wapi, kwa hiyo ni mchezo ambao ulikuwa unapendwa na tulikuwa tunatumia muda mwingi kila siku jioni kucheza mchezo huo. Nikitoka shuleni nakutana na marafiki zangu. Tunacheza komborela, mpaka jioni kabisa. Kwa hiyo moja kati ya kumbukumbu Kubuwa ambazo nazikumbuka kutoka utotoni ni kucheza mchezo wa komborela. Mchezo wa komborela ni mzuri, unavutia na hauchoshi, unafurahisha na kila mtoto anaupenda mpaka leo unaona watoto bado wanacheza kwa hiyo nakumbuka mchezo huu tulikuwa tunaucheza Kila siku tunacheza. Hatuezi kuacha kucheza komborela. Kwa hiyo moja kati ya kumbukumbu mzuri nilizonazo za utotoni ni mchezo wa komborela.

Hapa anasipendi kutembea mstuni kwa sababu mstuni kuna vitu vingi na asa mstuni nawezo kakutana na wanyama wakali mbao kuna mnamoja unyingine onaweza kakuzuru na kukusaparishia matatizo na ata kukuperekia kifo Kwa hiyo mstuni spendi kutembea mimi inapenda kutembea maeneo ambayo sio hatarishi kwa afya yangu Kwa hiyo, sipende kutembea mstuni kwa sababu hiyo misitu mingi inakua ina wanyama wakali, ina wadudu wakali kama vile nyoka na wanyama wengine wakali ambao wanayozwa kakuzuru. Mstuni ni mahali ambapo wanatakio kukaa viumbe ambao wameumbwa kwa jiri ya kukaa mstuni. Lakini mimi spendi kutembea mstuni Kunaezo kuepo wanyama hao na kwa namna moja au nyingine kwa kutana nao waka kuletea matatizo kwa hiyo mstuni Watembe wanyama na sio mimi Kuna misitu mingi ambayo inawanyama wakali Kuna misitu ambayo inamiti mirefu misitu namajani mengi misitu hii inaweza ikawa hatari kwa mimi kueza kutembea misitu mingine Pia inamagi na mito mingi ambayo yanamwagika Kwa siwezi kutembea mstuni kwa sababu mstuni Sio sehemu salama sana kwa mimi kweza kutembea mstuni ni same ambayo ni marumu kwa viumbe ambayo wapu kwa mstuni.

Video mtandaoni ninatazama kwenye video kwenye mtandao wa YouTube. YouTube ndio mtandao ambao nautumia mimi kuweza kuangalia video mbalimbali. Kwa hiyo kule kuna video nyingi za kila aina ambazo unazihitaji. Nikihitaji video ambayo inanifundisha namna ya kuweza kupika, naingia YouTube naisearch naangalia namna ya kuweza kupika. Nikiangalia nikihitaji video ya kuweza kujifundisha namna ya kusoma vitabu online naingia YouTube. Kila kitu ambacho nakihitaji kukijua naingia kutazama video YouTube. YouTube ndiyo mtandao mkubwa ambao mimi nautumia katika kuangalia video zangu. Video za wasanii mbali mbali wa muziki pia naangalia YouTube. Youtube imekuwa ni sehemu kubwa na ni mtandao mkubwa ambao una video mbalimbali. Watu wanaweka video zao kule na kuweza kufundisha namna gani ya kufanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo, mimi mtandaon nikingia video zangu huwa nazitazama Youtube. Youtube naitumia kwa muda mrefu na imekuwepo muda mrefu na ni mtandao mkubwa ambao kila mtu anatumia sana kwanza kuangalia video huko ingawa kuna mitanda mingine ambayo inaonyesha video kama vile tiktok lakini youtube ni sehemu mkubwa sana ambayo mimi nimekuwa nikitumia kuangalia video zangu na zimekuwa zikinisaidia sana kwa sababu kuna kila kitu ambacho unakitajikujifunza unakipata kule kwa njia ya video.

Kazi na timu ya mbali nafanya inayo kwanjia ya mawasiliano nahakikisha timu ambayo iko mbali inakuwa na mawasiliano nayo mazuri ilikuweza kuhakikisha kwamba kazi haiharibiki kazi inafanyika kama ambavyo inatakiwa kwa hiyo. hUwa nahakikisha kuna mawasiliano mazuri kama kuna changamoto yoyote kama kuna taarifa yoyote inahitajika Basi iwasilishwe kwa wakati ili kusiweze kuwa na utofauti wa timu ya kwangu na timu ambayo ikobmbali Kwa hiyo timu ambayo iko mbali nahakikisha kuna mawasiliano makubwa baina yangu mimi na hiyobtimu na pia, mawasiliano hayo na yafanya kwa njia ya simu na njia zingine mbali mbali kama vile kutumia barua pepe kwa iyo timu ilioko mbali nawasiliana nayo kwa njia hizo na kufanya nayo kazi kwa namna hiyo. hIyo njia imekuwa ikinisaidia sana kwa sababu kazi haiharibiki na kazi inatimia kwa wakati na muda ambao tumepanga mara nyingi. hUwa tunaanza kuwasiliana pale ambapo tumeanza kazi, mpaka kazi inapokua inakamilika mpaka tunapohakakikisha kazi imeisha, mawasiliano ni kitu ambacho huwa nahakikisha kina kuwepo muda wote kwa hiyo timu Ilioko mbali, kinachofanya niweze kufanya nayo kazi vizuri ni mawasiliano mazuri na mawasiliano haya nimekuwa nikiimarisha na kuhakikisha yana kuwepo Kira mara na kila wakati kwa ajili ya kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi mkubwa na wenye weredi wa juu.